Rangi yangu ninayo ipenda zaidi ni blue. Hasaa ile bluu nzito inayo karibiana na rangi ya anga wakati wa jioni au bahari tulivu. Hizi ndizo sababu zinazo fanya nivutiwe na rangi hii. Ya kwanza ina amani na utulivu. Bluu inanipa hisia ya utulivu wa ndani. Inanipa uaminifu wa kujiamini. Kisaikolojia rangi ya bluu inawakilisha uaminifu na udhabiti. Halafu inaendana na kila kitu, napenda ukweli kwamba bluu ni rangi ambayo haichoshi na inatambulika kama rangi rasmi, lakini pia inaweza kuwa ya kishua kulingana na jinsi unavyo itumia.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya shule na ambayo nitaikumbuka daima ni ile dakika ya mwisho ya kumaliza mtihani wa mwisho wa kuitimu. Lakini ukiacha msisimko huo wa uhuru kuna mambo mengi ama tuseme mambo machache yanayonipa tabasamu kila nikikumbuka. Ya kwanza ni mazungumzo ya wakati wa mapumziko. Nakumbuka tulivyokuwa tunakaa chini ya mti wa mwembe shuleni na marafiki zangu. Tukikula chakula cha mchana huku tukipiga hadidhi za kusisimua na kucheka adi mbavu zinauma, ya apili ni siku za maonyesho na mchezo. Nakumbuka ushindani wa nyumba za michezo. Mfano nyumba ya samawati ikicheza didhi ya nyumba nyekundu. Alafu, walimu walio tuvutia kuna walimu mmoja wa hisabati aliye kuwa na uwezo kuelezea mambo magumu kama kwa namna rahisi sana na yenye ucheshi.

Kipindi ninachokipenda zaidi ni zile za mchanganyiko uchambuzi wa kina na maarifa kama vile sitini minutes au vipindi vya majadiliano ya kijamii. Sababu zinazofanya nivutiwe na aina hii ya vipindi ni hadithi za kweli na zenye funzo. Napenda kuona jinsi watu walivyokabiliana na changamoto. Iwe ni kwenye biashara sayansi au harakati za jamii inanipa mtazamo mpya wa maisha ambao siwezi kuupata nikiwa nimekaa ufisini kwangu tu pili ujuzi wa mawasiliano huwa natazama vipindi hivi pia ili kujifunza jinsi watangazaji wanavyoulizwa maswali magumu kwa adhabu na jinsi wanavyoweza kueleza mambo hayo mazito kwa lugha rahisi tatu ni burudani inayojenga kama unavyojua napenda kutumia muda wangu kwa ufanisi.

Hilo ni wazo ambalo mara nyingi hupita kichwani mwangu hasa kwa sababu ninapenda uhuru wa kuunda kitu kuanzia mwanzo na kuona kikikua. Kama ningeamua kuanzisha biashara yangu leo, nisingefanya kwa kufuata mkumbo, bali ningezingatia mambo ambayo, tayari nayaishi. Biashara ya huduma ya ushauri, kwa sababu unapenda kusaidia watu kutatua matatizo na kuboresha mifumo ya kazi. Ningeweza kuanzisha kampuni ya ushauri wa ufanisi kazini. Pia, kituo cha sanaa na ubunifu. Alafu nyingine ni, kilimo na biashara. Ambapo, kumbukumbu zangu za kulima zinanivutia pia kwenye wazo la kilimo cha kisasa.

Maandalizi ya mkutano kwangu ni hatua muhimu zaidi kuliko hata mkutano wenyewe na amini katika msemo wa ukishindwa kujiandaa unajiandaa kushindwa ili niwe na ujasiri wa tija hivi ndivyo ninavyofanya ya kwanza kuelewa madhumuni. Kabla ya kila kitu najiuliza lengo kuu la mkutano huu ni nini ni kutoa taarifa kufanya maamuzi au kutatua tatizo. Nikishajua lengo inakuwa rahisi kwangu kuchangia mambo yanayohusika tu na kutoipotezea timu muda. Pili napitia agenda na nyaraka, sipendi kuingia kwenye mkutano na kuanza kusoma nyaraka pale pale huwa napitia agenda mapema na kusoma ripoti au data zozote zilizotumwa. Hii inanisaidia kuandaa maswali ya msingi au hoja zenye mashiko. Tatu naandaa hoja zangu ili nisipotee au kusahau jambo la muhimu. Huwa naandika pointi fupi fupi kwenye kijitabu changu. Pia ile kufikiria ya maswali na changamoto zinazoweza kujitokeza. Na pia maandalizi ya kiufundi na muda.

Kinywaji changu cha kwanza kabisa asubuhi, kabla ya kitu chochote ni glasi kubwa ya maji ya vugu vugu. Ni kama kuanzisha injini mwili na akili baada ya mapumziko ya usiku mrefu lakini nikizungumzia kile kinywaji ambacho kina ashiria rasmi kuanza kwa siku yangu ya kazi. Na kunipa ule msisimko wa asubuhi, mimi ni mpenzi mkubwa wa kahawa. Napenda kahawa kwa sababu ya kwanza ile harufu kuna kitu kwenye harufu ya kahawa iliyosagwa wa vizuri ambayo inachangamsha akili yangu hata kabla sijaanza kuinywa. Wakati wa kutafakari, ile dakika tano mpaka kumi nikuwa nimeshika kikombe changu cha kahawa huwa naitumia kupanga ajenda zangu za siku kichwani. Pia ni kama unavyojua napenda mambo ya mantiki na mfanisi. Kahawa ya asubuhi inanisaidia kuwa na hiyo nishati na umakini.

Inapofika wakati wa kukaribisha mwaka mpya mimi huwa napendelea mchanganyiko wa tafakari ya kina na sherehe tulivu na watu wa karibu. Kwa kuwa Disemba na tunaelekea mwaka mpya ningependa kufanya mambo haya. Kutathmini mwaka wangu unavyoisha, kabla ya saa kumi na mbili usiku huwa nachukwa muda kwa muda kuangalia malengo ua mambo ambayo nimefanya mwaka huo. Chakula cha jioni sipendi sharma sharma za klabu au sehemu zenye kilele mingi. Badala yake tunatayarisha chakula kizuri chumbani au kuenda kwenye mkahawa mmoja. Tulikuwa bustanini. Ile kuweka niya ya mwaka mpya badala ya kuandika ya orodha ndefu ya ahadi ambazo mara nyingi husahulika mimi huchagua neno la mwaka.

Mchezo ninaoupenda zaidi kwenye olimpiki ni riadha hasa mbio za mita mia moja na mita mia mbili. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu mbio hizi ambacho kinanivutia. Kuna sekunde za maamuzi ambapo katika michezo mingine unaweza kufanya kosa na bado ukapata muda wa kurekebisha lakini kwenye mita miamoja sekunde kumi tu zinamua miaka minne ya maandalizi. Hile hali ya kuwa ama hali ya kuanzisha, itakuwa unaanza upya. Alafu hile uwezo wa binadamu, inanisisimua kuona jinsi binadamu anavyoweza kusukuma mipaka ya asili. Pia umoja wa dunia, olimpiki inaleta mataifa yote pamoja. Napenda kuona wanariadha kutoka nchi mbali mbali wakishindana kwa bidii uwanjani.

Chombo ninachopenda kukipiga cha muziki ni piano. Piano ni chombo cha hesabati sana. Kila funguo ina mahali pake na kuna mpangilio wa wazi kati ya noti. Kwangu mimi kuona vidole vikicheza kwenye piano ni kama kutatua fumbo ngumu la namba lakini kwa kutumia sauti badala ya kalamu. Piano inaweza kutoa sauti ya huzuni sana utulivu wa ajabu au furaha. Napenda jinsi mchezaji wa piano anavyoweza kupaka rangi ya sauti hewani. Kama ilivyokupaka rangi au kutembea kwa mguu. Kusikiliza sauti ya piano kunanisaidia kupata utulivu baada ya siku ndefu ya mikutano na maamuzi magumu.

Ndio na nawafamu majirani zangu na ninaamini kuwa na uhusiano mzuri na wanao kuzunguka nisehemu muhimu ya maisha yenye amani. Ingawa mimi ni mtu anayethamini sana faragha na utulivu wangu sijifungii ndani kama kisiwa. Hivi ndivyo ninavyoishi na majirani zangu. Huwa nahakikisha ninasalimia kila jirani ninayekutana naye iwe ni asubuhi ninapotoka au jioni ninaporudi. Salamu ni njia rahisi ya kusema nakuona na nakuheshimu. Inajenga msingi wa uwaminifu endapo dharura itatokea. Pia, kuna yule jirani ambayo tukisafiri unajua tunaweza kumuachia ufunguo wa geti au kumwambia aangalie nyumba. Na mimi pia nafanya hivyo kwao. Mara nyingi tumesaidiana hata kwenye vitu vidogo kama kuwazimana zana za bustani vitu kama hizo. Naamini jirani mzuri ni yule anayejua mipaka. Sipendi kupiga kelele zinazoweza kumkwaza, inapotokea jirani anajambo la heri au amepatwa na dharura najitahidi kushiriki sila zima nikae muda mrefu lakini kuwanekana kwako unaleta faraja na kuimarisha undugu wa mtaa.

Huwa siendi sinema mara kwa mara labda mara moja baada ya miezi miwili au mitatu, ingawa napenda nzuri mimi ni mtu wa kutafuta utulivu zaidi. Hivyo, mara nyingi nasubiri filamu itoke na kuitazama nyumbani ambapo, naweza kutulia bila kelele za watu wengi. Hata hivyo kuna nyakati ambapo kuenda sinema huwa ni lazima kwangu hasa kukiwa na tuseme filamu za mandhari na asili ikitokea filamu nini picha nzuri za asili kama zile za filamu za sinemotografia ya hali ya juu napenda kuiona kwenye kio kikubwa rangi ya undani wa picha unipa masa mpya ya ubunifu. Tukio la kijamii mara nyingine huenda huenda sinema kama sehemu ya mkutano na marafiki au familia. Alafu pia, hadhiti za kistoria au Wasifu. Napenda filamu zinazoendelea. Maisha ya viogozi mashuhuri au matukio ya kweli ya kihistoria. Kwa jumla napendelea ubora kuliko wingi. Sinema moja nzuri kwa msimu inatosha kunipa tafakari ya kutosha.

Kuna maeneo mingi yenye mvuto. Lakini mahali ambapo pamekua kwenye orodha yangu kwa muda mrefu ni mji wa kale wa Petra kule Jordan. Kuna sababu kadhaa zinazofanya nipaone mahala pazuri kuwa na umuhimu wa kipekee. Ya kuzaa usanifu wa ajabu Petra inajulikana kwa majengo yake yaliochongwa moja kwa moja kwenye miamba ya rangi ya pinki. Kama mtu anayethamana sana ama anayethamini sanaa na ufundi natamani kuona jinsi binadamu wa kale walivyoweza kutumia mikono yao kutengeneza. Pili mchanganyiko wa historia na sayansi. Napenda jinsi watu wa kale walivyoweza kutengeneza mifumo ya kisasa ya kuvuna na kusambaza maji katikati ya jangwa. Mengine ni rangi na mandhari inasemekana mji huo hubadili rangi kulingana na mwanga wa jua kutoka nyekundu mpaka dahabu na zambarau. Mbali na Petra pia ningependa kutembelea magufu ya kilu wa kisiwani huko Tanzania. Mahala penye historia kubwa ya biashara na usanifu wa kiislamu wa kale Afrika mashariki na kuna tukumbusha kukua bara letu lilikuwa kitovu cha ustaarabu na biashara ya kimataifa karne nyingine zilizopita.

Ndiyo napenda sana hesabu. Kwangu mimi, hesabu siyo tu somo la darasani au mfululizo wa namba. Mbali ni lugha mbayo dunia imetengenezwa kwayo. Sambabu zinazofanya niputie na hesabu ni kama mantiki na wakika. Tofauti na mambo mingi maishani ambayo yanaweza kuwa na utata. Hesabu inatoa majibu ya uakika. Kuna uzuri wakipekee katika kutafuta suluhisho la fumbugumu na hatimai kifika kwenye jibu sahihi kwa kutumia mantiki. Sababu nyingine ni mpangilio napenda mpangilio na hesabu ndio msingi ya mpangilio duniani. Kwanzia jinsi majani ya miti yanavyo kuwa mpaka jinsi majengo yanavyo jengwa hesabu ipo kila maali, uta ninapo chora au kupaka rangi natumia isia za kijiometria panga picha. Sababu nyingine ni utatuzi wa matatizo hesabu inanifundisha kutokata tamaa. Inanifundisha kua kila tatizo lina njia ya kulitatua. Unacho itaji ni kufuata atua sahihi na kuwa na subra. Sababu nyingine ni uchambuzi. Katika kazi yangu mara nyingi naitaje kuchambua takuimu na data ili kufanya maamuzi sahihi hesabu inanipa uwezo wa kuona kweli uliopo nyuma ya namba hizo na kupanga mikakati baadae hesabu ni kama mziki wa akili ni tulivu, inampangilio na inamatukio yenye nguvu.

Napenda sana sanaa ya uchoraji, hasa ule unaotumia rangi za mafuta au rangi za maji. Hizi ndizo aina za sanaa zinazonivutia zaidi. Uchoraji wa mandhari napenda sana inayeweza kunasa uzuri wa asili. Milima, misitu na machweo ya jua kwangu mimi uchuraji huu, ni kama kutembelea sehemu hizo kiakili. Napenda kuona jinsi wasanii wanavyoweza kucheza na mwanga na vivuli kuleta uhai kwenye turbae, ingine ni sanaa ya kudhahania hapa ndipo hisia zinapocheza. Napenda sanaa inayofuata sheria ngumu ambapo rangi na maumbo inazungumuza vyenyewe. Inanipa na fasi ya tafsiri picha kulingana na hisia zangu za wakati huu. Jambo ambalo linasumbua ubunifu wangu. Ingine ni usanifu wa majengo. Naichukulia hii kama sanaa ya hisabati. Kuona jinsi jengo linavyoweza kuwa imara. Na wakati huo likawa na urembo hali ya juu. Nikitu kinachovutia sana. Ingine ni sanaa ya upigaji picha Fotografia picha inayaweza kunasa hisia ya dakika moja ambayo haitakii itokee tena ni kitu cha dhamana sana napenda picha za watu. Zinazo onyesha hadithi ya maisha yao kupitia macho yao tu. Sanaa kwangu ni njia ya kupumuzisha akili baada ya kazi nyingi za kuichambua inanifundisha kuona dunia kwa jicho tofauti na kuthamini undani wa kila kitu. Inacho nizunguka.

Umeme unapokatika badala ya kuona ni kero. Mimi huchukulia hali hiyo kama fursa ya kipekee ya kuchomoa kutoka kwenye ulimwengu wakidijitali na kurudi kwenye misingi. Hapa ndipo utulivu wangu unapoanza kuwasha mishumaa au taa ya mafuta. Kuna urembo fulani wa kisana katika mwanga wa mishumaa. Unatengeneza vivuli na anga la joto ambalo upooza akili. Mimi wakati huo napenda kusoma kitabu cha karatasi. Hii ndiyo nafasi yangu bora ya kusoma vitabu ambavyo nimekuwa nikivyeka kando bila usumbufu wa tv au mtandao. Naweza kuzama ndani ya kurasa ya kitabu cha falsafa. Au wasifu wa kiongozi fulani kwa kutumia mwanga wa taa ya dharura. Pia tafakari na mazungumzo ikiwa niko na watu wengi. Huu na kuwa muda wa dhahabu wa kufanya mazunguzo ya dhati. Giza huondoa vizuizi vingi. Tunakaa na kuzungumza kuhusu maisha, ndoto na hadithi za kale nikiwa pekee yangu, hutumia muda huo kutafakari na kusikiliza sauti ya ukimya. Pia wakati huu ndiyo wakati wa kuchora kwa penseli. Kwa sababu siwezi kutumia vifaa vinavyohitaji umeme mkubwa mimi. Kuchukua daftari langu la michoro na penseli nachora chochote kinachokuja akilini. Kwa kutumia mwanga hafifu uliopo. Pia hupenda kusikiliza sauti za asili wakati huo. Umeme unapokatika kelele za mashine na jokofu zinatulia. Ghafla unaanza kusikia sauti za mbali za upepo. Wadudu au mvua ni kama dunia inapumua. Na mimi hupumua pamoja nao.

Ndio naupenda sana muziki wa jadi. Kwangu mimi muziki wa jadi sio tu sauti. Bali ni maktaba inayotembea, ya historia, hekima na utambulishi wa jamii fulani. Hapa kuna mambo yanayo nifanya nivutiwe sana na aina hii ya muziki. Kwa sababu ina ala za asili, kuna kitu cha kipekee katika sauti za ala. Zinazo tengenezwa kwa mkono vifaa vya asili. Alafu kuna midundo na hisia. Muziki wa jadi una midundo inayo pigwa kwa ustadi mkubwa. Mara nyingi, ikiwa na maana maalumu. Kuna midundo ya sherehe, ya mavuno na hata ya huzuni. Alafu ujumbe na hadithi. Katika tamaduni nyingi wana mziki wa jadi walikuwa na simulizi kwa hadithi. Kupitia nyimbo zao, maadili ya ujamii, mashujaa wa kale mafundisho ya maisha yalihifadhiwa na kurithishwa kizazi hadi kizazi. Alafu ziko na uwazi na ukweli. Muziki wa jadi hauna mapambo, mengi ya teknolojia ya studio. Ni muziki wa kweli unao msikia muimbaji na ala yake katika hali yao asili.